Kwa kawaida natumia takribani saa mbili hadi saa tatu mtandaoni kwa siku. Hasa kwa ajili ya kupata taarifa mawasiliano na kujifunza shughuli za kazi. Muda huu hutumika kusoma habari, kujifunza maswala ya kitaaluma, kufanya utafiti, kuwasiliana na wezangu na kufuatilia taarifa muhimu.

Natumia programu kadhaa za simu kila siku. Zikiwemo, Whatsapp kwa mawasiriano na marafiki wezangu, Facebook na Twitter kwa habari na mitandao ya kijamii. YouTube kwa kujifunza na kupata maudhui ya elimu. Pamoja na Google na Gmail kutafiti barua pepe na kazi za kila siku.

Kwenye likizo yangu ya ndoto, ningependa kwenda mahali ambapo. Kuna mandhari ya kutumia. Mahali penye pana hewa safi, naona wanyama, na mandhari. Ningependa iwe milimani. Ngependa kupanda mirima, kuona miti, kupanda miti. Eee, na kutembea. Ngependa kusafiri na mchumba wangu. Mimi napendelea kutembea sana.

Chakula chenye nakula mara nyingi mchana ni mchele. Kwa sababu mchele ni chakula chenye nishati nyingi rahisi kumeza na kufanya ujisikie umejaa kwa muda mrefu. Pia naiependa ladha yake na ni chakula cha kawaida kinachopatikana kwa urahisi nyumbani.

Study muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na ujuzi wa kirimo na biyashara wa kirimo, kujua mbinu za kirimo bora, usimamizi wa mimea mbolea na magonjwa ya mimea, ujuzi wa mauzo na masoko, kujua jinzi ya kuuza bidha za kirimo, kushirikiana na wakulima na kutambua fulsa za so.

Tabia, ambayo watu inanichukiza ni watu kukosa ukosefu na heshima, watu kuwa waongo na kutoshirikiana na wengine, pia nachukia kutokuwa makini na majukumu ya watu au kufanya mambo ya nayawadhuru wengine bila sababu.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya maua kama waridi au jasmin. Kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu furaha na karibu na asili. Pia napenda harufu ya chakula kitamu kinachopikwa nyumbani kama vile pilau. Kwani hunikumbusha familia na raha ya nyumbani.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kinywaji aina ya kahawa. Kinywaji hiki nakikunywa sana sana wakati wajioni ama ambapo wakati nahisi usingizi. Mwenye ananielekeza kuhusu hiki kinywaji ni mzazi wangu. Baada ya kunywa nahisi mtu mwenye hali mpya.